Wakati wa mvua sana sana mimi huhakikisha ya kwamba niko mahali ambao sita weza kunyeshewa na mvua yenyewe. Kwa vile kuna venye ambao pia huwa sipendi mvua. Nikiwa mahali ambapo sija kuwa relaxed. Yaani mahali ambapo sijatulia kwanza si nachukia kunyeshewa na mvua. Lakina mvua ikinipata mahali ambapo nimetulia tu na kuanga tuu sawa napenda mvua sana kwanza upande huu wa kwetu kuna kuwanga na joto jingi. So hiyo mvua inapunguzanga joto mingi inafanya at least wanyama vifugo vifugo heze kupata vya kula pia siku ambao pia mvua iliwahi nyesha ika, ninaishi mahali ambapo pia mvua nyingi kukinyasha mvua mingi, mito hujaa na mnakuwa ni kama mko surrounded na hiyo maji sasa. So, kusafiri au kutembea inakuwa ni ngumu pia na wakati ambapo mimi husikia sauti ya mvua mimi hujua ya kwamba, sikuwangi, yani sikuwangi thabiti ya kwamba hiyo mvua imekuja ya mvua mingi ama imekuja mvua kidogo. Lakini kwa yote ile, mvua pia ni huwa ni baraka. Kuona mvua huku kwetu inakuanga ngumu, lakini ambayo imekuja, inazakuja mvua mbaya mingi ijaze mito, ama ikuje mvua mzuri ya kumeesha nini mimea zetu na kuweza kupata, mifugo ziweze kupata chakula.

Sana sana mi huwa napenda kwanza familia yangu yote iwe pamoja. Tuko familia ya watu, watano, ikiwemo babangu na mamangu. So mara mingi ni ile natamaningi, tukuwe na wakati mmoja, tukiwa pamoja kama familia, tuweze kupika chakula, chakula moja, ambayo sisi wote tutakula, tukiongea, tukifikiria mambo mingi, makuu, yaani hapo ndio tunaongea, tunapanga mipango mingi sana. So mi hupenda, tukuwe na hiyo wakati, iwe wakati wa kupatana, tunaeza kula pamoja, ya kwamba tunaeza kula pamoja halafu, tushirikiane kwa mawazo mengi, tupeane mawazo kwa kila jambo, ambayo tunafikiria pia, tuwe na wakati mwema tu.